Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kwanza kabisa, watoto ni chanzo cha furaha. Wanapocheza hucheka kwa sauti, huonyesha hisia zao bila kuficha na huishi maisha bila hofu nyingi. Kuwa karibu na watoto, kuna nifanya ni jisikie huru na mwenye amani. Mara nyingi, watu wazima hubeba mizigo mingi ya mawazo, majukumu na changamoto za maisha. Lakini unapokaa na watoto na kuwanza kucheza nao, mizigo hiyo hupungua. Unajikuta unacheka, unakimbia, unaruka na kwa muda mfupi unasahau matatizo yote. Hii ndiyo sababu kuu inayonifanya nipende kucheza na watoto. Kwanzia nilipokuwa mdogo, nilipenda sana michezo ya pamoja kama kukimbizana, kuruka kamba, kucheza mpira au michezo ya kuigiza. Nilipokuwa siku poteza mapenzi haya ya kucheza. Badala yake nilianza kuona umuhimu wake zaidi. Hasa nilipo gundua kuwa kucheza na watoto kuna wasaidia kukuwa vizuri kimwili, kiakili na kihisia. Watoto wanapocheza, wanajifunza kushirikiana, kugawana, kuwa nasubira na kuheshimiana. Kwa hiyo, kila nilipocheza na watoto, najua ninachangia kuwa namna fulani katika malezi yao. Aina ya mchezo ni nayoipenda kucheza na watoto ni mingi. Napenda michezo ya nje kama mpira wa miguu, kukimbizana, kuruka kamba na michezo ya jadi kama bladaa au redi. Michizo hii huwasaidia watoto kuwa na afya njema kwa sababu inawafanya watumie miili yao na kuimarisha misuli. Pia napenda michezo ya ndani kama kucheza mafumbo, kuimba nyimbo za watoto kuchora au hata kuigiza hadithi. Michezo ya aina hii huchochea ubunifu na mawazo ya watoto na kuwasaidia kujiamini na kujieleza vizuri. Kucheza na watoto kuna nifundisha uvumilivu na upendo. Watoto wana tabia zao wakati mwingine wanaweza kuwa wagumu, wakorofi au wenye maswali mingi. Lakini unapocheza nao unajifunza kuwa mvumilivu, kusikiliza na kuelewa dunia kwa macho yao. Unajifunza kushuka kwenye kiwango chao, kuzungumza luga yao na kuonyesha upendo kwa vitendo. Hii hunifanya kuwa mtu mwenye moyo mpana na anayejali wengine zaidi. Zaidi ya hayo, kucheza na watoto huimarisha mahusiano. Iwe ni watoto, wa nyumbani, ndugu, majirani au watoto wa jamii. Kucheza nao hujenga uhusiano wakaribu na wakuaminiana. Watoto wanapokuwa unacheza nao, wanahisi wanapendwa na kudhaminiwa. Hii huwafanya wawe huru kukuambia mawazo yao, furaha zao na hata matatizo yao. Kwa njia hii, kucheza kuna kuwa daraja la mawasiliano kati ya mtoto au, na mtu mzima. Faida za kucheza na watoto kwa upande wao ni nyingi sana. Kwanza, huimarisha hafya zao kwa kuwafanya wawe wachangamufu na wenye nguvu. Pili, huendeleza akili zao kwa kuwafundisha kufikiri, kupanga na kutatua matatizo kupitia michezo. Tatu, hujenga sitadi za kijamii kama kushirikiana, kuheshimu wengine na kufanya kazi kwa pamoja. Michezo pia huwasaidia watoto kuthibiti hisiya zao kama hasira au huzuni kwa njia chanya. Kwa upande wangu, faida ninazozipata kwa kucheza na watoto ni kubwa. Pia, kwanza ninapata furaha ya kweli, kicheko cha mtoto ni zawadi tosha. Pili, ninajifunza mambo mapya kwa sababu watoto wana mawazo safi na ya ubunifu ambayo wakati mwingine watu wazima huyasahau. Tatu, kucheza hunisaidia kubaki na afya njema kwa sababu ni aina ya mazoezi ya mwili. Pia hunifanya niwe na mtazamo chanya kwa maisha kwa sababu watoto hunifundisha kuishi kwa sasa bila kujali yaliyopita au yajayo. Kucheza na watoto kuna nifundisha unyenyekevu. Watoto hawajali hali, cheo au mali. Wana jali tu kama uko tayari kucheza nao kwa dhati. Hii hunikumbusha kuwa furaha ya kweli haipatikani katika vitu vya garama kubwa. Bali katika muda tunaotumia pamoja na wengine. Hasa watoto, mara nyingi mchezo mdogo tu unaweza kuleta furaha kubwa kuliko kitu chachote cha gara.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu. Kuwafahamu majirani si jambo dogo, wala la kupuuzwa. Ni msingi muhimu wa maisha ya kijamii, mshikamano wa jamii na usalama wa mazingira tunamoishi. Kwanza kabisa, kuwafahamu majirani ni dalili ya utu na uhusiano mwema wa kijamii. Binadamu ni kiumbe wa kuishi na wengine. Hatuwezi kuishi peke yetu bila kuhitaji msaada ushauri au faraja ya watu wanaotuzunguka. Majirani ndiyo watu wa kwanza kabisa waliokaribu nasi kimazingira. Kuwajua kwa majina, kuwasalimia na kujua hali zao za kawaida hujenga mazingira ya eshima na ya kuaminiana. Ninapowafahamu majirani zangu nahisi niko nyumbani kweli. Siyuko tu kwa sababu ya jengo au nyumba bali kwa sababu ya watu wanaonizunguka. Pili kuwafahamu majirani huchangia sana katika usalama wa jamii. Jamii yenye majirani wanaofahamiana huwa salama zaidi kuliko ile ambayo kila mtu anaishi kivyake bila kujali mwingine. Tunapofahamiana ni rahisi kugundua mambo yasiyo ya kawaida kusaidiana katika kulinda mali na kutoa taarifa mapema pale panapotokea tatizo. Majirani wanaofahamiana huangalia nyumba za wenzao wanapukua safarini, huwaonya kuhusu hatari na hushirikisha katika kulinda amani. Hivyo basi kuwafahamu majirani zangu hunifanya nijisikie salama zaidi na pia kuwafanya wao wajisikie salama nami nikiwa jirani yao. Kuwafahamu majirani huimarisha mshikamano na umoja. Katika jamii nyingi, changamoto kama msiba, sherehe na shughuli za kijamii huwaitaji watu kushirikiana. Ninapowafahamu majirani zangu ni rahisi kushirikiana nao katika shughuli za usafi wa mazingira mikutano ya kijiji au mtaa, harambe na sherehe za kifamilia. Umoja uu huondoa upweke na hujenga moyo wa kusaidiana. Jamii yenye umoja huwa na nguvu zaidi ya kukabiliana changamoto kuliko jamii iliogawanyika. Kuwafahamu majirani ni chanzo cha msaada wa haraka. Kuna nyakati ambapo, dharura hutokea bila kutarajiwa. Ugonjwa wa gafla, ajali ndogo au hitaji la msaada wa haraka. Katika hali kama hizi, majirani ndio watu wa kwanza wa kusaidia kabla hata ndugu wa mbali kufika. Ninapowafahamu majirani zangu, najua nina watu wa kunisaidia na pia wao wanajua wanaweza kunitegemea. Hii hujenga moyo, wa utu, huruma na upendo wa kweli. Kuwafahamu majirani, huchangia katika malezi bora ya watoto na vijana. Watoto wanaokua katika jamii ambayo majirani wanafahamiana, huwa na maadili bora. Wanajifunza heshima, adabu na umuhimu, wa kuishi vizuri na wengine. Wazazi wanapofahamiana huwa rahisi kushirikiana katika malezi, kushauriana na hata kuonya watoto pale inapobidi. Kwa njia hii, jamii nzima hushiriki katika kulea kizazi chenye maadili mema. Hilo ni jambo muhimu sana kwa mustakabali wa jamii. Kuwafahamu majirani huondoa migogoro isio ya lazima. Migogoro mingi ya kijamii hutokona na kutoelewana, kutojua tabia za wengine, au kukosa mawasiliano. Tunapofahamiana ni raisi kuelewa na kutatua tofauti kwa amani. Badala ya kushuka au kuhukumu, tunazungumza na kutafuta suluhisho. Mimi binafsi nimegundua kuwa kuwajua majirani zangu hunisaidia kuwa mvumilivu na kuelewa mitezamo tofauti ya watu wengine. Kuwafahamu majirani huleta furaha na amani ya moyo. Ni jambo la kufuraisha kuishi mahali ambapo unaweza kusalimiana kwa tabasamu. Kubadilisha maneno ya faraja au kucheka pamoja. Mazingira kama haya, hupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani ya moyo. Unapojua kuwa jirani yako anakujali na anakutakia mema, maisha huwa mepesi zaidi. Furaha hii ndogo ya kijamii ina mchango mkubwa katika afya ya kiakili na ustawi wa mtu. Kuwafahamu majirani kunakuza utamaduni na mila mzuri. Jamii ina tamaduni na mila zinazorithishwa kutoka kizazi moja hadi kingine. Tunapofahamiana ni raisi kushiriki mila hizi, kujifunza kutoka kwa wazee na kudumi.